Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na kubadilisha mara kwa mara ili kuzuilia watu wasiohusika kuingia kwenye akuanti zangu. Pia huwa makini na taarifa ninazoshiriki mtandaoni, na huepuka kubofya viungo visivyojulikana. Zaidi ya hapo, hutumia mipangilio ya faragha kwenye programu na mitandao ya kijamii, ili kudhibiti ni nani anayeweza kuona au kutumia taarifa zangu.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Mazoezi ya hayo yanaweza kukimbia, kutembea kwa haraka au kufanya mazoezi mepesi nyumbani ili kueka mwili wangu katika hali nzuri. Kufanya mazoezi hunisaidia kuongeza nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye afya na uchangamfu zaidi.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali maeneo ni nayo itaji kuboresha Uwamba ushauri au maoni kutoka kwa wenzangu na wasimamizi ili ni jifunze mbinu bora za kufanya kazi Piu jifunza kupitia mafunza na uzawefu wa kila siku Jambo linalo nisaidia kugehuza udaifu wangu kuwa fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma.

Napanga kazi zangu kwa kuweka malengo ya kila siku na ya muda mrefu ili nijue vipaumbele vyangu. Hutumia ratiba au orodha ya kazi kuwainisha majukumu kulingana na umuhimu na muda uliopo. Pia hujitathimini mara kwa mara ili kuhakikisha nipo kwenye mwelekeo sahihi na kurekebisha mpango wangu inapo hitajika.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayo usisha elimu bora, ajira kwa vijana na upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Pia natamani kuona umoja, usawa na kuheshimiana kati ya watu bila kujali tofauti zao. Maendeleo yao yangesaidia, jamii kuwa na maisha bora, salama na yenye matumaini kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Rafiki wangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni wakati wa masomo, na urafiki wetu ulianza utaratibu hadi tukazoeana sana. Tangu hapo tumekuwa tukishirikiana mambo mengi kama kusoma pamoja, kuzungumza kuhusu maisha, na kusaidiana wakati wa changamoto. Mara nyingi tunapenda kutumia muda huo pamoja tukicheka, kushirikiana mawazo, au hata kushauriana kuhusu malengo yetu ya baadaye. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake uwezo wa kunisikiliza bila kunihukumu, na kunitia moyo wakati ninapokata tamaa. Kwa ujumla, ningesema rafiki yangu ni mtu wa dhamani sana katika maisha yangu na ninatamani sana uwepo wake.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie mchanganyiko wa subira na wakati mwingine kuchoka hasa kama mstari ni mrefu hata hivyo hujaribu kubaki mtulivu kwa sababu ninaelewa kuwa nisehemu ya maisha ya kila siku Mara nyingi hutumia muda huo kufikiria kusoma kitu kwenye simu au kuangalia mazingira yangu ili nisihisi muda unapopotea.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda, hasa juisi ya machungwa, kwa sababu ni tamu, kiasi na hunipa nguvu ya haraka. Mara nyingi huinywa subuhi au wakati wa joto kali, ili kuifanya mwili wangu uwe na unyevu na nguvu. Nilianza kuipenda baada ya kuonyeshwa na mtu wa familia aliyekuwa akisitiza umuimu wa vinywaji vya asili kwa afya. Baada ya kunywa juisi hii, huhisi mwili ukiwa mchangamfu akili ikitulia na nahisi afya yangu ikiwa katika hali nzuri.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji kama sukumawiki au kunde kwa sababu unikumbusha nyumbani na tamaduni zetu. Mara nyingi uliwa nyumbani au wakati wa mikusanyiko ya familia hasa siku za siku kuu au mwishoni mwa wiki. Chakula hiki nikizoea tangu utotoni kupitia familia yangu na kila ninapo kila uhisi kuridhika, kushiba na kunganishwa na asili ya utamaduni wao.

Tabia ni nayo ipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu kwa sababu unifanya nijisikie salama na kuthaminiwa katika mausiano. Napenda pia watu wenye eshima na uruma kwa sababu uonyesha utu na kuelewa isia za wengine. Watu wanaosikiliza na watu walio tayari kusaidia bila kujionyesha univutia sana. Kwa ujumla, tabia hizo unijengea imani, uimarisha urafiki na ufanya mazingira yawe mazuri na enye amani.

Ninapofurahia kuwa nyumbani napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie tulivu na kufurahia mda wangu Mara nyingi huwa nasoma kitabu, kusikiliza mziki au kuangalia kipindi kidogo cha televisheni Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi nyumbani au kupika chakula ninachokipenda Pia napenda kutumia mda na familia au marafiki wa karibu, tukizungumza, tukicheka na kushirikiana hadithi.

Napendelea mwanga wakati, kwa sababu hunifanya nijisikie starehe na siwezi kuchoka macho haraka. Mwanga huu ni mzuri kwa kusoma, kufanya kazi au hata kupumzika bila kupata mwanga mkali unawasababisha usumbufu. Pia hunipa mazingira tulivu na yenye Jambo linalo ongeza umakini na hisia nzuri ndani ya chumba au mahali nilipo.

Ndiyo Napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara kwa sababu unisaidia kujiburudisha na kupunguza wa msongwa wa mawazo michezo hii unifanya nifikiria ya raka, nijifunze mikakati na wakati mungine kuwasiliana na marafiki Hata hivyo, nacheza kwa kiasi ili nisichukue muda mwingi wa kuwakikisha ninadumisha uyiano mzuri kati ya brodani na majukumu mungine.

Majira ninayopenda zaidi ni vuli kwa sababu huwa na mvua kidogo, anga safi na joto lisilokali sana. Ninakumbuka jinsi mvua inaponyesha ardhini, ikileta arufu nzuri ya udongo na mimea ikiwa kwa afya. Majira haya yanapenda kufanya shughuli za nje kama kutembea, kucheza, au hata kusoma karibu na dirisha likiwa limefunguliwa ili kufraia hewa safi. Hali ya hewa wakati wa vuli hunifanya nijisikie raa, mtulivu na furaha kwani si moto sana wala baridi kali.

Ndiyo. Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina afya mwilini. Samaki unipa viburudisho, muhimu kama protini na mafuta mazuri yanayo saidia afya ya moyo. Pia napenda samaki kwa sababu wanaweza kupikwa kwa njia mbali mbali na kila aina uwa na ladha yake ya kipeke.

Ninajihisi mchanganyiko wa msisimuko na uwoga kidogo. Msisimuko unakuja kwa sababu ni fursa ya kushirikisha maarifa yangu, kujieleza na kuwasiliana na wengine kwa uwazi. Uoga kidogo hujitokeza kwa kuzingatia kama nitafikisha ujumbe kwa ufasaha au nitashughulikia maswali vizuri. Hata hivyo, mara nyingi napanga vizuri kuandika hoja zangu mapema, na kufanya mazoezi kidogo. Jambo linalo nifanya nijisikie tayari na kuongezeka kwa kujiamini.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia na fasi ya uongozi ambapo ninaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya kampuni na ufanyikazi wake. Nataka pia kujenga ujuzi wakina na umahiri wa kitaaluma ili niwe kielelezo cha mafanikio na motisha kwa wenzangu. Kwa kufanya hivyo, ninatarajia kuongeza tija, kuboresha ubora wa kazi na kushirikisha mbinu bora za kutatua changamoto kazini.

Wakati wa mvua Napenda kukaa nyumbani ausehe mutulivu ili kufrurahia sauti na harufu ya mvua Napenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na kunipa na fasi ya kupumzika Nakumbuka siku moja ya mvua niliyo furahia sana tulipo kuwa tukisoma na familia karibu na jiko Tukicheka na kushirikiana hadithi Mvua mara nyingine hubadilisha mipango yangu kwa mfano na panga shughuli za nje kwandani, lakini hiyo hunipa fursaya kufanya mambo tulivu kama kusoma au kusikiliza mziki. Wakati nasikia sauti ya mvua na hisi a mani, furaha na utulivu wa akili.

Chumba changu chakulala ni kidogo lakini kilicho tulivu na chakupendeza. Kutazake zinarangi ya blue nye pesi inayotoa isia ya utulivu na amani. Kitanda changu ni cha starehe na kinavitanda laini. Kinacho nifanya nijisike vizuri nikilala. Kutoka dirishani ninaweza kuona bustani ndogo na baadhi ya miti. Jambo linalo nipaisia nzuri na utulivu. Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani ni rafu ya vitabu. Kwa sababu napenda kusoma kabla kulala na kunipa furaha na utulivu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, kwa sababu napenda kuanza siku nikiwa na akili tulivu na nguvu mpya. Kuamuka asubuhi hunipa muda wa kupanga siku yangu, kufanya mambo muhimu na kufurahia utulivu kabla ya shughuli kuanza. Ingawa wakati mwingine hukaa usiku, kwa ujumla, nahisi ninatija zaidi ni napoamka mapema kuliko kufanya kazi usiku.

Ninge mshauri mtu anaye anza kazi kwanza hajitambue na kujua malengo yake kazini. Ni muhimu pia kuwa na nidhamu, subira na kuwa tayari kujifunza kutoka kwa wenzako na wasimamizi. Ushauri mwingine ni kuwasiliana vizuri, kuuliza maswali bila haibu na kushirikiana kwa moyo mkunjufu ili kujenga uhusiano mzuri na timu. Hatimae ni vyema kutambua dhamani ya mda kufanya kazi kwa bidii kushugulikia changamoto kwa mtazamo chanya.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanda ratiba ya kila siku kulingana na kipau mbele cha majukumu. Kwanza, huorodhesha kazi muhimu ambazo lazima zikamilike na kuzigawa siku mbalimbali. Pia hupanga mapumziko madogo kati ya siku ili kuepuka uchovu na kuongeza tija. Mara nyingine huweka mda kwa ajili ya mafunzo au mkutano muhimu ili kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Njia hii husaidia kueka uiano kati ya kazi na maisha binafsi na kufanya wiki yangu kuwa yenye mpangilio na tija.

Nimewahi kusafiri kwenda mahali pazuri sana paliponifanya nijisikie furaha na tulivu Nakumbuka nilitembelea eneo lenye mandhari ya siri kama vile pwani au sehemu yenye mlima ambapo hali ya hewa ilikuwa nzuri na mazingira yalikuwa safi safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika, kujifunza mambo mapya na kufurahia uzuri wa mazingira jambo lililonikumbusha umuhimu wa kuchukua mapumziko mara kwa mara.

Ninapotaka kustarehe na penda kufanya shuguli tulivu ambazo unifanya nijisikie vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi ujikuta ni kisoma kitabu, usikiliza mziki au kutazama kipindi cha televisheni. Wakati mwingine ufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ili kuachilia mwili na akili. Pia napenda kutumia muda huu na familia au marafiki wakaribu, tukicheka na kushirikiana adithi, jambo linalo ongeza furaha na utulivu.

Timu yangu ninayo ipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Nimeanza kupenda timu hii tangu utotoni, nilipoanza kuangalia mechi na familia yangu. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza ambapo walishinda kwa mabao ya mwisho ulio kuwa wa kushangaza na kuibuka washindi. Jambo lilonifanya nisisimke sana. Mchezaji ninayempenda zaidi katika timu hii ni Bruno Fernandez kwa sababu ana uwezo mkubwa kuongoza, kutoa pasi sahihi na kufunga mabao muhumu. Inapo shinda timu yangu nahisi furaha kubwa, msisimuko na fahari isio na kifani.

Hapana Sina ndege wakufugwa nyumbani kwa sasa Hata hivyo, napenda wanyama wa nyumbani na nige furaia kuwa na ndege kama vile kanari au paroti kwa sababu uhunipea furaa na sauti zao wa unifanya nijisikie tulivu. Ninge penda kuwa na muda wa kuwahudumia vizuri na kuakikisha wanapata chakula cha mazingira mazuri.

Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwanjia ya wazi na enyeheshima, kuwakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake. Mara nyingi hutumia mikutano ya kawaida, ujumbe mfupi, au barua pepe kushirikiana habari muhimu na kupanga kazi. Pia napenda kusikiliza maoni yao na kushirikiana katika kitatua changamoto ili kujenga mazingira ya kazi enye mshikamano na ushirikiano. Njiya hii usaidia kuongeza tija, kuondoa mchanganyiko na kudumisha uhusiano mzuri kazini.

Zoea nzuri ni lilo jenga ni kupanga ratiba yangu ya kila siku na kueka kipaumbele kwa kazi na muda wakupumuzika. Hii menisaidia kudumisha uwiano kati ya kazi, masomo na maisha binafsi bila kuishia kuchoka. Pia nimejenga Zoea la kusoma au kujifunza kila siku hata kama ni dakika chache. Jambo linalo ongeza ujuzi wangu na kunisaidia kufikia malengo yangu ya muda mrefu. Zoea hii linafanya maisha yangu kuwa ya mpangilio yenye tija na kunipa furaha kidogo kila siku.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara ili kubaki na habari za sasa na kuelewa kinachoendelea duniani. Napenda kusoma taarifa, kuona ripoti za televisheni, au kutumia mitandao ya habari ili kupata maelezo ya kina kuhusu siasa, uchumi na maswala ya kijamii. Kufuatilia matukio haya kunanisaidia pia kujua mwelekeo wa dunia, kufanya maamuzi sahihi na kuwa na mzungumuzo yenye maana na watu wengine.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa muziki wa kisasa na wa kiasili. Napenda muziki wa afrobeat, muziki wa kiswahili, na pia nyimbo tulivu zinazotoa utulivu wa akili. Mara nyingi, husikiliza nikifanya kazi nyumbani. Nikipumzika au hata safarini. Muziki huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuniburudisha na kunipa nguvu na furaha kwa wakati mmoja.

Ndio, ninafanya jitihada za kugawanya taka zangu, napanga kutenga plastiki, karatasi, na taka za chakula ili ziweze kutumika upya au kutupa kwa njia sahihi. Kufanya hivi, kunanisaidia kulinda mazingira na pia kunanifundisha umuhimu wa kuchukua hatua ndogo, zinazobadilisha jamii na dunia kwa uendelevu. Pia hufanya nijiweke katika mtindo wa maisha unaohakikisha usafi na usalama wa mazingira.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule wa kusoma mawazo ya watu na kuelewa hisia zao bila wawo kusema neno. Hii ingenisaidia kushirikiana na wengine kwa ufanisi zaidi na kusaidia watu wakati wanapohitaji msaada. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kupanga muda wangu kwa ukamilifu na kushugulikia changamoto kwa ujasiri na utulivu. Uwezo huu ungeongeza tija yangu, kunipa fahari na kufanya maisha yangu ya kazi na binafsi kuwa rahisi na yenye mafanikio zaidi.

Wakati wa baridikali napenda kubaki nyumbani au kwenye sehemu yenye joto na starehe mara nyingi ufanya shuguli tulivu kama kusoma kitabu kusikiliza mziki au kuangalia televisheni pia napenda kuvaa nguo zenye joto na kutumia blanketi ili kujilinda na baridi wakati mwingine ufanya vinywji vya moto kama chai au kakao jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na kuondoa baridi mwilini.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama nyumbani, hasa mbwa, na uzoefu huo ulikuwa mzuri sana. Kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji, subira, na umuhimu wa kutuoa muda wa upendo kwa kiumbe wengine. Pia, kulinipa furaha na urafiki kwa sababu mnyama huwa sehemu ya familia na kuna nifanya nijisikie salama na mwenye furaha.

Kitendo chawema nilichowai kufanya ni kusaidia jirani yangu wakati alihitaji msaada wa kubeba vitu vizito nyumbani. Nilijisikia furaha sana kwa sababu kitendo hicho kilimsaidia na kufanya ajisikie dhabiti na kushukuru. Kitendo hiki kilinifundisha pia umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo yoyote. Na jinzi wema ndogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa maisha ya mtu mwingine.

Ninapiga picha marachache tu. Asa wakati kuna tukio maalumu au mandhari mazuri ya nayo pendeza. Mara nyingine ufanya hii wakati ni kisafiri, kusherehekea sikukuu, au kuona kitu chapekee kinacho nivutia. Kupiga picha kuna nisaidia kuifadhi kumbukumbu nzuri na kunipafuraya kuangalia tena matukio hayo badae.

Kila asubuhi ninapo amka, kwanza hufanya mazoezi madogo ya kupumua na kutunza mwili ili kuamka vizuri. Kisha huandaa chai au kinywaji kidogo cha asubuhi, nakula kifungua chote kidogo ili kupata nguvu ya siku nzima. Baada ya hapo, hupanga ratiba yangu ya siku, kuangalia majukumu muhimu na kuhakikisha nipo tayari kisaikolojia na kiakili kukabiliana na kazi na shughuli nyingine. Mazoezi haya yote hufanya nianze siku kwa mtazamo chanya na tija.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara, hasa wakati wa kusoma, kutumia kompyuta au kuendesha gari, miwani huniwezesha kuona vizuri na pia inalinda macho yangu kutokana na mwanga mkali au vumbi Wakati mwingine huwa miwani ni sehemu ya mtindo mpya, kwani inaweza kuongeza muonekano na mvuto na kutengeneza hisia ya ubunifu au kitaaluma.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini na panga kazi zangu kwa kipaumbele na kuhakikisha kila jambo muhimuli linakamilika kwanza. Na pumzika mara kwa mara ili kuepuka uchovu na kuongeza umakini. Pia ni natumia mbinu za kisasa kama kutumia teknolojia, kufanya kazi kwa timu na kushirikiana na wenzangu kupata suluisho bora. Kujiandaa mapema kueka malengo ya kila siku na kujifunza mbinu mpya pia kunachangia kuongeza ufanisi na tija kazini.

Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu shambani karibu na nyumba yetu. Tulicheka, tulikimbia na kushirikiana michezo mbalimbali ya jadi kama mbio na kujificha. Kumbukumbu hii ilinifundisha urafiki, mshikamano na furaha ya maisha kawaida bila usumbufu. Pia hunitia furaha na utulivu kila ninapokumbuka na huniwasha shauku ya kuendelea kushirikiana la watu wa karibu na kufuraia kila wakati.

Somo la sayanzi ninalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linanifunza jinsi viumbe hai, mwili wa binadamu na mimea vinavyofanya kazi. Napenda pia kujifunza kuhusu michakato ya asili, afya na jinsi mazingira yanavyohusiana na maisha yetu. Somo hili linanisaidia kuelewa dunia kwa kina, kujibu maswali kuhusu maisha na kunitia motisha kushirikiana na wengine katika kuilinda na kutathmini sayari yetu.

Na kumbuka mwalimu wangu wa kiswahili ambaye alinionyesha upendo mkubwa wa somo na uvumilivu. Alitufundisha kwa njia ya kufurahisha, akitumia hadithi na michezo ya lugha, jambo lililo nifanya nipende kusoma na kuandika. Pia alitufundisha maadili muhimu kama heshima, nidhamu na mshikamano kati ya wanafunzi. Kumbukumbu zake ni nzuri kwa sababu aliniwasha shauku ya kujifunza na kujifanya nijisikie kudhamini elimu na juhudi zangu shuleni.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli nilio uona ulikuwa katika mechi ya mashindano ya kitaifa. Timu zilizo kuwa zikicheza zilikuwa timu A na B. Ambazo zote zilikuwa na wachezaji hodari na mashindano yalikuwa makali sana. Nakumbuka jambo la ajabu lililo tokea ni pale mchezaji mmoja alipofunga bao la kushangaza kwenye dakika la mwisho. Jambo lililo sababisha mashabiki wote kushangilia kwa msisimuko mkubwa. Nilijihisi msisimuko mkubwa wa furaha wakati huo na hata sasa ninapo kumbuka nakumbuka hisia ya mshikamano na shauku ya mpira huo. Wakati huo hunikumbusha umuhimu wa kufanya bidii, kushirikiana na kufurahia kila hatua ya maisha.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa, na kila siku ilikuwa ya kipekee. Nilipokuwa ndani ya ndege, nilifurahia kuona mandhari kutoka juu, hasa mji na milima ikipita chini. Safari hizi zimenifundisha subira, kupanga mapema, na kushugulikia hali zisizotarajiwa kwa utulivu. Pia zinanisaidia kufurahia uzoefu wa kipekee wa kusafiri ya raka na kufikia maeneo mapya kwa ufanisi.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya udongo unaopatwa baada ya mvua kwa sababu unipa hisia tulivu na asili. Pia napenda harufu ya maua kama waridi au maua ya porini ambayo unifanya nijisikie furaha na kufanya mazingira kuwa mazuri zaidi. Harufu hizi mara nyingi unikumbusha kumbukumbu nzuri na kunitia motisha ya kistarehe na kufraia mazingira yangu.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki na kuhakikisha sio za kibinafsi sana. Pia huchagua nywila imara, kuziweka tofauti kwa kila akaunti na kutumia uthibitisho wa hatuwa mbili ili kuongeza usalama. Mara nyingine hupitia taarifa na kiunga cha mtandao kabla ya kubofya ili kuepuka programu au tovuti ya tarishi.

Rangi yangu ya kupendeza ni blue kwa sababu unipaisia ya utulivu, amani na mtazamo chanya. Napenda pia jinsi inavyo weza kuendana na rangi nyingine na kuunda mazingira mazuri na yenye starehe. Kwa ujumla, blue unifanya nijisikie tulivu na kuhamasisha iwe ni katika mavazi, mapambo ya chumba au vitu vya kila siku.

Nikitazama kutoka dirishani mwangu, ninaona miti yenye majani mabichi, barabara zenye watu na magari, na baadhi ya majengo ya makazi karibu. Napenda kuangalia wakati wa asubui, wakati jua linapoinuka. Kwani mwanga wake hufanya kila kitu kionekane kizuri na chenye furaa. Kila msimu, mazingira hubadilika. Kwa mfano, majani hubadilika rangi wakati wa vuli au baridi. Na mvua inaweza kufanya mitaa ionekane safi zaidi Nikitazama nje ya dirisha naisi utulivu, furaa kidogo na hisia ya kushangilia uzuri wa mazingira yangu ya karibu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu niliyeupenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu ana ujuzi mkubwa, nguvu na uwezo wa kuongoza timu yake kwa mfano mzuri. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu niliouona ambapo alifunga mabao ya kushangaza dakika za mwisho na kufanya timu yake kushinda kwa mshangao mkubwa. Ujuzi wake wa kupiga pasi sahihi, kuruka juu ya wachezaji wengine na kufanya mashambulizi kwa usahihi na wa kipekee sana. Wakati nilimuona akicheza nahisi msisimko mkubwa, furaha na amasa ya kufurahia mpira wa kikapu kwa kiwango cha juu.

Aina ya mziki ninayoipenda zaidi ni bongo flavor kwa sababu ina mchanganyiko wa biti nzuri na maneno yenye maana. Mwimbaji niliempenda zaidi ni diamond, platinum kwa sababu ana sauti nzuri na nyimbo zake huwa na ujumbe mzuri. Mara nyingi hufraia kusikiliza mziki wake wakati wa kupumzika, kusafiri au kufanya kazi nyepesi nyumbani. Nikisikiliza wimbo wangu naoupenda nahisi furaha msisimko na mara nyingine hunipa motisha ya kufanya mambo kwa nguvu na shauku zaidi.

Napenda kwenda madukani asubuhi mapema au wakati ambao si wenye watu wengi, kwa sababu huwa kuna utulivu na nirahisi kupata vitu vinavyohitajika. Wakati huo pia hunipa nafasi ya kulenganisha bei na kuchagua kwa makini bila haraka. Kwa ujumla, kwenda madukani wakati tulivu hunifanya nijisikie vizuri na kunirahisishia kufanya maamuzi sahihi.

Zawadi nzuri niliyopokea ilikuwa kitabu cha hadithi za kiswahili kutoka kwa mzazi wangu siku ya kuzaliwa. Nilifurahia sana kwa sababu kulikuwa na hadithi za kusisimua, nilipata nafasi ya kujifunza na kufurahia kila ukurasa. Zawadi hiyo pia ilinifundisha thamani ya kusoma na kuthamini elimu. Kila ninapo kikumbuka, nahisi furaha na shauku ya upendo wa familia, jambo lililonifanya nijisikie maalumu na kuthaminiwa.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa kufanya mambo ya nayo ongeza furaha na mshikamano wa familia. Mara nyingi ufanya niwe na familia na marafiki. Tukipika chakula kizuri, kusherehekea kwa kucheka, kucheza na kushirikia na adithi. Pia napenda kushiriki katika tamasha au sherehe za kijamii zinazo fanyika siku hizo, ili kujisikia sehemu ya jamii. Sherehe hizi unipafuraha kubwa kumbukumbu nzuri na isia ya mshikamano na upendo wa familia na marafiki.

Ndiyo. Napenda kuimba. Hasa nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki wa karibu. Kuimba hunisaidia kujieleza, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hata kama si mtaalamu, huimba kwa sababu hunipa burudani na furaha ya ndani, mara kwa mara, ninapoimba nikijiburudisha.

Kila jioni kabla ya kulala napenda kupumzika na kufanya shughuli tulivu zinazoongeza utulivu wa akili. Mara nyingi hufanya mazoezi madogo ya kupumua au kutafakari kuhusu siku iliyopita. Pia napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu ili kuondoa mawazo ya kazi au maswala ya kila siku. Kabla ya kulala, hupanga mambo madogo ya kesho ili kuanza siku mpya kwa utulivu na mpangilio mzuri.

Napenda mikutano iliyo na malengo wazi na inayo heshimu muda wa washiriki. Aina ya mikutano ninayo penda zaidi ni ile ya ushirikiano ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo na kusikilizwa. Pia napendelea mikutano fupi lakini yenye tija inayo malizika na maamuzi au hatua ya ku za kuchukua. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikie kushirikishwa, kuhamasisha na kuona thamani ya muda unautumika.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo ili kuupa mwili na akili nafasi ya kurejesha nguvu. Mara nyingi hula chakula cha mchana kwa utulivu, kisha hutembea kidogo au kusikiliza mziki ili kupunguza mawazo ya kazi. Pia wakati mwingine hutumia mda huu, kuzungumuza na wenzangu. Jambo linalonisaidia kuboresha mahusiano na kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya.

Napenda zaidi kuandika kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa utulivu. Kuandika uniruhusu kufikiri kwa kina kabla ya kutoa mawazo na kunisaidia kueleza hisia zangu kwa uwazi. Hata hivyo, pia napenda kuongea katika mazingira yanayo nifanya njisikie huru. Hasa ninaposhirikiana mawazo au hadithi na watu wa karibu.

Napendelea kula ugali kuliko wali kwa sababu hunishibisha zaidi na hunipa nguvu ya kudumu, ugali hunikumbusha chakula cha nyumbani na mara nyingi huenda vizuri na mboga za kienyeji au nyama. Hata hivyo, pia hula wali mara nyingine, hasa inapopikwa kwa ladha nzuri au kwa hafla maalumu kama vile sherehe na harusi.